Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni aliye mwaminifu, aliye na ujasiri, na aliye na uwezo wa kusikiliza wengine. Kiongozi mzuri ni mtu anayejua kuongoza kwa mfano, kushirikisha wengine katika maamuzi, na kuwahamasisha wafanyikazi, au wanajamii kufikia malengo ya pamoja. Pia kiongozi mzuri ana maadili dhabiti. Anakabiliana na changamoto kwa busara na hufanya bila juhudi. Kuhakikisha haki na usawa. Inadumishwa, uongozi wa kweli unahusisha. Siyo tu kutoa maagizo bila pia kujenga uhusiano mzuri na kuhamasisha kila mtu kufanya kazi kwa moyo mmoja.